Wikendi zangu huwa ni wakati wa kupumzika na kujirejesha nguvu. Mara nyingi nalala muda mrefu kidogo. Kisha hufanya usafi kusikiliza mziki au kutazama filamu. Wakati mwingine napenda kutoka na marafiki au kutembelea familia ili kubadilisha mazingira. Kama sina mipango napenda kutulia nyumbani kusoma vitabu au kupanga mambo yangu ya wiki inayofuata. Kwa kifupi wikendi kwangu ni kwa kupumzika kujiburudisha na kujitayarisha kwa wiki mpya.

Kuweka afya nzuri kwangu ni kuzingatia mwili, akili na lishi kwa usawa. Napenda kufanya mazoezi mara kwa mara kama kukukimbia au mazoezi nyumbani. Pia nahakikisha nakula chakula chenye lishe matunda na mboga na kunywa maji ya kutosha kila siku. Kwa akili napenda kusoma kusoma kutafakari au kupumzika ili kupunguza msongo wa mawazo. Kwa kifupi afya nzuri kwangu ni mchanganyiko wa mazoezi, lishe na utulivu wa akili.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kusimamia miradi au timu ndogo. Uzoefu huu umenifundisha umakini, nidhamu na jinsi ya kushirikiana na watu wenye mawazo tofauti. Pia nimejifunza kushughulikia changamoto bila kupanga muda vizuri na kufanya maamuzi kwa uangalifu. Kwa kifupi uzoefu huu umenifundisha kuwa mwenye nidhamu, ubunifu na mtu anaye kushirikiana kwa ufanisi kazini.